Nikiangalia kutoka dirishani naangalia miti na majengo majengo madongo madongo ya lio jengo kwa karibu miti pia inaweza kuwa na majani ya kijani kibichi na baadhi yao ya kiwa na maua ya nayopendeza majani ya nayayuka na wakatu mwingine kwa katika mbaliliko wa msimu kionyesha shingu ya majani machafu na mbadiliko ya rangi kutoka kijani hadi njane au rangi ya shaba. Majengo pia kuna zaa zamani zilizojaa historia ya kisasa na ya kifahari. Enye vio vikubwa vinafyo repusha mwanga wajua au taa za barabarani. Kuna barabara inayo pita mbele ya majengo. Labda watu wanatembea au magari ya kipitisha kiasi. Kutoka kwa dirisha, muda wa mchana unabadilisha kila kitu. Asubuhi miale jua huangasa kupita matawi ya mti na sasa jioni. Kuna angala rangi ya machungwa au sambarao.

Ndiyo mimi napenda sana kucheza na watoto huu ni muhimu sana kwa kuwa kuchesa na watoto husaidia katika kukuza uhsiano mzuri na kuimarisha maendeleo yao wakati ninapocheza na wao nawasaidia kuchifunza stadi za kijamii kama vile kushirikiana kufanya kazi pamoja na kuonyesha huruma Pia mchezo hii ni njia nzuri ya kuwasaidia kujieleza na kuwa na furaha. Kwa upande mwingine, kwa watoto wadogo, mchezo hii ni muhimu kwa maendeleo yao ya kiakili na kimwili. Nawasaidia kuwa na umakini, zaidi kukuza mbinu, za utatizo na matatizo na hata kuimarisha afya yao ya mwili. Kwa kuboresha ustahamilifu na ufanisi wa mifupa na misuli. Wakati mtoto anacheza na mtu mzima anaeza kujifunza tabia nzuri.

Wikendi yangu ni ya kupumzika na kufurai. Nikiwa na nafasi, huwanafurai kuenda kutembelea mbuga za wanyama. Kutembelea mbuga za wanyama ni shughuli ya kipekee ambayo inanipa fura ya kuona. Wanyama katika masingira yao ya asili. Hii inasaidia pia kutufundisha kuhusu muhimu wa kutunza mazingira na wanyama. Na inakua ni njia nzuri ya kujifurahisha na kufurai na marafiki au familia. Upande mwingine kutembelea mbunga ya wanyama, pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuachana na msongo wa mawazo. Angalau kwa muda, unajua kuwa ukombali na shughuli za kila siku. Kwenye mbuga ya wama wanyama unapata na nafansi ya kujifunza zaidi kuhusu wanyama na mazingira yao na pia kuhamazika kufanya bidii katika kutunza dunia yetu.

Mimi napenda kuenda madukani wikendi. Wikendi ni wakati mzuri kwa maduka watu wengi wanapenda kutembelea maduka na kufanya manunuzi kwa sababu wanakuwa na muda zaidi Wikendi ni wakati ambapo nakuwa free na sina kazi zozote zile za kila siku katika biashara nakuwanga nimefunga biashara wakati wa weekend ili nipate muda wakujipumzisha na kushiriki katika vitu zinazo nifurahisha kama hata kuenda madukani ni mwanzo ya vitu ambayo nafurahia. Naenda kwa madukani na kununua chochote kile nahitaji, hata chakula kwa nyumba na vitu vingi.

Baadhi ya mambo ambayo nafanya ninapokuwa na mgogoro na mtu ni kwanza nakuwa na uvumilivu kitu cha kwanza ni kuwa na uvumilivu na kujitahidi kutokuwa na kuchukua maamuzi kwa hasira pili nasikiliza kwa makini wakati mwingine mgogoro hutokea kwa sababu ya kutoelewana kusikiliza mtu anachosema na kujitahidi kuelewa hisia za kunaweza kusaidia kupunguza mvutano Tatu, naepuka majibizano makali, badala ya kurudi kwa kukasirika na kutoa maneno makali, najaribu kuwa na majadiliano ya kimya na yenye heshima, nne nakuwa wazi na mwaminifu ikiwa najua kuna jambo fulani linalo kufanya uhisi vibaya, ni muhimu kuwa wazi lakini kwa njia inayoheshimu na yenye busara.

Mazingira ya kasi ni nayo pendelea ni yale yaliyo tulia ya amani yenye ushirikiano mzuri kati ya watu katika mizingira hayo, kila mtu anaihisi kuwa anadhaminiwa na kuwa na nafasi ya kuwanyesha uwezo wake kikamilifu umuimu wake ni ufanisi wa kazi Kwanza, wakati mazingira ya kasi ni tulivu na ya amani, wafanyi kazi wanakua na wezo wa kuzingatia kazi zao na kufanya kasi kufanisi zaidi. Pili, ubunifu. Mazingira ya liyo tulia ya nakusa ubunifu kwani watu wanajisikia huru wa kutunga mawazo mapya pila hofu ya kushindwa haukutokubaliana. Tatu, afya ya kiakili. Mazingira tulivu punguza mzongo wa mawazo na hasawazi. Hafanya kasi wanabojisikia vizuri kiakili. Wanakuwa na uwezo wa kutunza afya yao ya kiakili na kimwili.

Mimi napenda sana kupiga picha. Picha njia nzuri ya kutunza kumbukumbu na kuonyesha hisia mawazo na matukio katika maisha. Zinakuwa kama milango ya kurudi kwenye nyakati za zamani na kila picha ina hadithi yake. Zaidi ya hayo, piga picha ni njia ya kujieleza kama sanaa, ambapo unaweza kutangaza mtindo wa wako wakipekee na kuona ulimwenguni kwa mtazamo wako. Picha zinaweza kuonyesha uzuri wa mazingira, hisia za watu au hata mambo madogo ambayo yanaweza kupita bila kutambulia. Pia ni njia nzuri ya kuungana na watu au utamaduni tofauti hasa ukiwa na shauku ya kugundua na kujua zaidi kuhusu mazingira yako.

Penda kujifunza kichwa kiswaili cha kijina. Kiswaili ni lugha ya ajabu na inafifu fifutio fifingi. Lakini kiswaili cha kijina ni kipekee saidi kwa sababu inatokana na damaduni na mila ya watu wa eneo hilo. Na inakuwa na manena na mifano ya kipekee ambayo siya kawaida.

Huwa nafuraha nafanya vitu mingi sana nacheka na marafiki nafurahia msiki na hata kufanya mambo ambayo napenda kama mcheso kutasama filamu mzuri kila mtu anapenda kufurai kwa njia yake mwenyewe kuna wakati mwingine naweza hata kujifurahisha na kufanya mambo madogo madogo kama hata kuongelea kuchora kuandika kutembelea hata mbunge ya wanyama na kuangalia aina tofauti tofauti ya wanyama bori kama simba hata kuna kifaru kuangalia kama pundamilia na ata kutembea kuangalia jinzi mandhari ili fiofutia kabisa.

Ndio, mimi navaa saa. Kuvaa saa ni muhimu kwa sababu ina faida nyingi. Kwanza inalinda mwili. Mavazi utoa ulinzi kwa mwili kutokana na mazingira kama vile jua, mvua, baridi. Pili ustawi wa kijamii na kitamaduni katika jamii nyingi mavazi ni sehemu nyingi ya tamaduni na mila. Inasaidia kujitambulisha na jamii yako au familia yako Tatu ni ya kujieleza. Mavazi ni njia moja ya kuonyesha hisia, mtindo yako au tabia yako. Hii inatoa nafasi ya watu kuonyesha mavazi yao kwa njia ya kipekee. Nne inaleta faraja. Mavazi yenye kupana na kukabiliana na mwili yako yanaweza kuongeza faraja yako. Kwa mfano, mavazi ya mchezo yanaweza kukusaidia kufanya mazoezi kwa urahisi na mavazi ya jioni yanaweza kukufanya uhisi kuwa vizuri saidi.

Nimi nanywa maji lita mbili kwa siku hii ni muhimu kwa kuwa kwanza inasaidia katika utendazi wa muhimu maji ni muhimu kwa kasi ya kila siku za muhimu kama file kudipiti choto za muhimu kusafisha fututupisha na kutoa taka kupitia mkocho na chasho Pili, uzuia kafu kwa ngozi. Kunywa maji ya kutosha uleta ngozi iwe laini na eneafya. Tatu, nasaidia katika mfumo wa megenyo wa chakula. Maji nasaidia kuporesha megenyo wa chakula na kusaidia kuwebuka matatisho kama filem kashiko la tumbo. Nne, usaidia katika usito wa afya. Manji ya nayasa kusaidia kufunguta hamu ya kula na ifyo kusaidia kudupiti usito.

Kujifunza mambo mapia kwa kutumia mtandao wa google naweza kupata taarifa nyingi za muhimu na ndiyo maana google ni chombo kizuri sana kwa ajili ya kujifunza faida ya kwanza ni kama napata habari kwa haraka. Google inatoa taarifa nyingi kwa haraka na kwa urahisi Pili utofauti wa rasilimali. Google haitoi tu makala, bali video, picha na hata majadiliano kutoka kwa wataalumu na watu wengine. Hivyo kujifunza kunaweza kuwa na uwondo zaidi. Tatu, kuboresha ujuzi na maharufu maarifa. Kujifunza mambo mapia kunawezesha kuwa na ujuzi mpia, ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto mbali mbali na kupata fursa mpia katika maisha ya kila siku. Nne, inasaidia kufikia taarifa zilizo suluhio. Google inakupa nafasi ya kujifunza mambo yote unayotaka bila kujali umri ama eneo ulipo.

Mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi. Vitabu vya hadithi ni moja ya aina zinazo tupenda sana. Hadithi zinanguvu kubwa na huhamasisha na kufundisha. Hadithi za kifasihi iwe ni kisiasa au za zamani. Zinatufundisha mambo mengi kuhusu maisha utu na hata historia ya kizamani. Hadithi zinazo jumuisha wahusika wa aina mbalimbani na mandhari ya kipekee zinauwezo wa kukufanya. Tufikirie kuhusu hali yetu na kutufanya tuone ulimwengu kwa macho mapya mfano hadithi za kishujaa zinatufundisha juu ya dhamani ya ujasiri urafiki na kujitolea zinaweza pia kutufundisha kuhusu kujitambua na nguvu ya amani.

Mimi nilikuwa napenda kucheza mchezo wa hide and seek. Mchezo huu unahisia za furaha na msisimko. Hasa ukiwa na marafiki zako. Kidogo unapokuwa mtoto, unafuraha kubwa ya kujificha, kuteseka kidogo, kutafuta watu walio kimbia. Mimi siwezi kusema kuwa sikufurahia huo mchezo. Mchezo huu ulikuwa ilikuwa ya kufana sana. Hide and see ni mchezo ambapo mtu anakuwa mtafutaji na anafunga macho na anakalia sehemu moja huku akihesabu sauti. Wengine wanakimbia kujificha sehemu mbali mbali na mtafutaji ana anza kutafuta.

Mimi natumia fideo katika mawasiliano. Fideo ni njia muhimu sana ya mawasiliano leo hii. Nasaidiana kwasiliana ya njia ya kipekee kwa sababu kwanza inatoa isia ya mhemko. Fideo ina ngufu kubwa ya kuonyesha izia na mhemko kuliko maandishi tu. Pili, iko na ufanisi na ufunuo. Video inaruhusu kuonyesha maeleso kwa njia inayoweza kueleweka saidi. Kama file kuonyesha maonyesho ya bidhaa. Tatu, inaweza kufikia watu wengi. Kwa kuwa watu wengi wanapenda kutasama video mtaandaoni. Video inaweza kufika kwa uraisi na watu wengi. Tafauti na kutumia njia ya kawaida kama paruwa pepe au manu.

Naipenda sana somo la bayologia. Bayologia ni somo la sayansi ambayo linavutia sana. Ni sayansi inayohusiana na maisha wa viumbe hai. Inagusa kila kitu kuanzia viumbe vidogo kama bakteria hadi wanyama wakubwa na mimea. Mimi naipenda bayologia kwa sababu inatufundisha. Jinsi maisha yanavyofanya kazi kwa undani. Kwa mfano, kujua jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Jinsi seli zinavyokua na kugawanyika na jinsi viumbe hai vinavyo husiana na mazingira yao ni mambo ya kuvutia sana. Pia bayolojia inatufundisha kuhusu afya. Mangonjwa na jinsi ya kudumisha mazingira yetu. Kwangu mimi ni somo ambalo linafanya niwe na hamu ya kujua zaidi kuhusu jinsi viumbe hai wanavyohusiana na dunia yetu.

Mimi napenda mchezo ya mpira ya miguu ni moja ya michezo ninayo penda kutazama sana, kuna kitu cha kipekee kuhusu jinsi timu zinavyoshindana Kwa nguvu na mbinu na vile vile jinsi wachezaji wanavyoweza kuonyesha ustadi wao kwenye uwanja, siyo tu kwamba ni mchezo wa kimwili, bali pia ni mchezo wa akili. Ambapo kila uamuzi unaweza kubadili mwelekeo wa mchezo. Kwa upande wa mechi, moja ya mambo ninayopenda ni ushindani, mkali na kisha sherehe mabao. Kwa mfano, mechi ya Champions League, mara nyingi ni za kipekee na zile saa World Cup. Zinapokuwa zinachezwa, kila nchi inakuwa na shauku kubwa ya kushinda. Nishawai kutazama mechi ya World Cup 2018 kati ya Croatia na England, ilikuwa ya kushangaza sana na penalti ya mwisho ilioshindwa ilikuwa ya kutisha.

Kuwa nyumbani na nikiwa na furaha nimi najifurahisha na vitu ninafiopenda kama kupika chakula ninachopenda kwa mtindo mzuri wa kujiburudisha na kujifurahisha na naweza kupika chakula kama kuchoma samaki, pilau ama pisa au labda mchusi maalum ninayopenda na ninapofuraia wakati wa kupika. Napika chakula za aina mingi na kukula na marafiki zangu au ata na familia. Upishi kwangu ni kitu muimu sana. Napenda kupika sana. Kupika kunaniba niwe na akili mtulifu na kueka akili yangu yote katika upishi. Upishi ni chambo ambalo linanifanya nijisikie vizuri. Kwanza wakati ambapo nina furaa kuipika.

Katika biashara, mimi napanga na kubuni vitu kwa kuzingatia mahitaji na matakwa ya watu. Ikiwa tunazungumzia biashara ya kila siku na shughulikia mambo kama. Kwanza usimamizi wa muda. Kila siku, mimi lazima niwe na mpango wa nini cha kufanya na lini. Pili, nazingatia wateja. Kama biashara, mimi nasikiliza na kujibu maswali ya watu kuwa na mazungumzo ambayo yanawaleta wateja karibu. Tatu, nasimamia bidhaa na huduma. Kazi yangu ni kutoa huduma ya majibu na ushauri lakini pia nahakikisha kwamba kila mtu anapata taarifa sahihi kwa wakati. Nne, nafanya marekebisho na maboresho. Biashara yoyote inahitaji kujua maeneo ya kuboresha. Mimi pia kila wakati najaripu kuboresha, jinsi ninavyosaidia watu ili kufanya kazi yangu iwe bora zaidi.

Vyakula kwenye kivuli nje ya nyumbani umuhimu wake ni kubadilisha mazingira mara nyingi kula nje ya nyumba utuwa mabadilika ya mazingira Hii inakua njia nzuri ya kuburudika kutoka kwenye majukumu ya kila siku Pili kufurahia ladha tofauti nje ya nyumba kunaweza kupatika na vyakula ambavyo hufai kujiandaa nyumbani Hii naweza kuwa nafasi ya kufurahia vyakula vya kitamaduni tatu kukuza ushirikiano na familia kula nchia mara nyingi ni fursa nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki wakati mwingine mlo wa pamoja katika mazingira tofauti uimarisha usiano kati ya watu ni fursa ya kujumuika na kujiburudisha kwa moja.

Napenda kufanya usafi kwa familia yangu. Kufanya usafi ni jambo la maana sana. Mmoja ya shughuli ambazo zinajenga uhusiano wa kushirikiana kama familia. Wakati Ninapokuwa na familia yangu tukiwa pamoja, nafanya usafi na kupata muda wa kuzungumza na kujua hali ya kila mmoja. Ni fursa ya kusaidiana na kufanya kazi pamoja Nasaidia kujenga mshikamano. Usafi pia ni muhimu kwa afya ya familia. Ni muhimu ni muhimu kuishi katika mazingira safi ili kuepuka magonjwa haswa maambukizi ya bakteria na virusi. Kwa mfano, usafi wa nyumba, vyombo vya chakula na vyumba vya kulala inasaidia kuhakikisha familia inakua salama na afya. Pia kufanya usafi kuna wafanya watu kujivunia vyumba vyao.

Nependelea mahali pa kimya. Mahali pazuri pa kimya huniwezesha kufikiria vizuri, kujielewa zaidi na kupumzika kizia. Kelele zinaweza kufurunga akili na kuleta shinikizo ni silo la lazini. Wakati uko kwenye mazingira kimya, huweza kujifunza kuandika na ata kupumzika bila usumbufu wanja. Napendelea kimya ina maana kwamba napenda nafasi ya kutuliza akili na kujitenga na machafuko ya kila siku. Mengine pia ni kwamba kimya kinanchoweza kusaidia kuchenga umakini na kuongeza ufumigu kwa sababu wakuna vikuwaso vya sauti ambavyo zinaweza kusumbua mchakato na mawazo yako.

Uwa kununua machungwa zaidi. Ni matunda yenye ladha tamu na pia yenye firutupisho mingi kama vitamin C ambayo ni afya nzuri. Machungwa pia ni fresh yanaweza kuliwa pamoja kwa moja na moja kuliwa moja kwa moja au kutengeneza juisi tamu. Na pia inapoiva vizuri, harufu yake ni ya kupendeza. Yaani, ni matunda raisi na mazuri kwa kila wakati.

Nenosiri salama kwa kuzingatia mambo kadhaa, kwanza natumia mchanganyiko wa herufi nambari na alama, badala ya kutumia nenosiri raisi kama jina lako, tarehe ya kuzaliwa, natumia mchanganyiko mkubwa wa herufi kubwa na ndogo, pili nafanya nenosiri lisiwe rahisi kutabiri, naepuka kutumia taarifa rahisi kuhusu mimi mwenyewe Tatu nafanya nenosiri liwe ndefu, nenosiri lenye herufi kumi na mbili au zaidi ni bora kuliko lenye herufi chache. Herufi wa nenosiri huongeza ugumu wa kusikia. Nne natumia nenosiri la kipekee kwa kila akaunti. Usitumiae nenosiri moja kwa akaunti zako zote. Hii ni kwa sababu ikiwa akaunti moja itavunjwa, hakutakuwa na hatari kwa akaunti hizo zingine.

Njia mingi ya kuandaa ripoti. Kwanza natumia muundo wa ripoti na tengeneza muundo wa ripoti wa utafiti. Ripoti ya utafiti kawaida huwa na sehemu kuu sifuataso. Kichwa, muktasari na utangulizo. Pili umuhimu wa ripoti ya utafiti. Ripoti ya utafiti ina umuhimu mkubwa katika muktadha wa kitaalumu, kiuchumi na kijami. Baadhi ya sababu ni kutoa taarifa za kitaaluma, kuonyesha uchunguzi wa kina, kutoa mchango katika utafiti wa baadaye, kuchenga uaminifu, kuchochea mabadiliko au ufanisi. Tatu, natengeneza usahihi na umakini. Ni muhimu kuwa na usahihi na umakini wakati wa kuandika ripoti. Hii inajumuisha kuhakikisha kuwa umekusanya taarifa sahihi. Nne, umuhimu wa utafiti katika kujiandaa katika ripoti ya utafiti nahakikisha nasisitisa umuimu wa maswali ya utafiti. Chinzi inavyousiana na hali ya sasa na file matokeo yangu yanaweza kuchangia katika ufumbizi wa matatiso ya jamii au taaluma.

Mimi napenda sana mcheso ya video, ni burudani kubwa hata watu wengi na kuna mcheso mingi ya kufutia. Mimi binafsi napenda mchezo yenye hadithi, action na changamoto. Mchezo kama the legend ni baadhi ya michezo maarufu ambayo watu wengi wanapenda. Mchezo ya hadithi huonyesha jinsi mambo yanavyofanyika na mimi. AHadithi za kuburudisha. Huonyesha jinsi mambo yanayoendelea na kutoa hata funzo na kukejeli tabia fulani.

Mimi natoa mchango na sadaka mchango na sadaka ni jambo lenye umuimu mkubwa Asa katika jamii na watu wanao itaji msaada sadaka inasaidia kungawa mali na rasimali kwa wale wasio na uwezo na inajenga roho ya mshikamano na umoja katika jamii Baadhi ya umuhimu wa sadaka ni husaidia wale wanawitaji. Sadaka hutumia kusaidia masikini, mayatima na ata wale maa. Pili, kuongeza moyo wa upendo na huruma. Kutoa sadaka kunaleta furaha na kuridhika kwa moyo ya mtoaji. Tatu, kufanya dunia kuwa bora. Kutoa sadaka ni njia moja ya kuboresha jamii, na mazingira kwa ujumla. Wakati watu wanapo changia, hutengeneza mazingira bora ya kusaidia na kupunguza umasikini. Nne kukabalika na mungu katika dini nyingi kutoa sadaka ni njia moja ya kupata radhi za mungu.

Ndiyo mimi napenda kunywa maziwa maziwa ni muhimu sana kwa afya yetu maziwa yana virutubisho vingi kama vile proteni calcium vitamin D na B12 ambayo ni muhimu kwa ukuwaji wa mifupa na meno yenye afya kusaidia utendaji mzuri wa mfumo ya mwili kama mwoyo na mfumo wa neva Calcium inayopatikana kwenye maziwa inasaidia kuimarisha, mifupa na kupunguza, hadhari ya kuugua, magonjwa ya mifupa kama osteoporosis. Pia proteini katika maziwa husaidia katika kujenga na kurekebisha, tishu za mwili na vitamin D inasaidia mwili na uwezo wa kunyonya calcium vizuri zaidi. Maziwa pia husaidia kuboresha afya ya ngozi na inaweza kuwa nafaida kwa wale wanao shughulika na hali kama chunusi na sababu inasaidia kutunza usawa wa homoni mwilini.

Kuliaji tatizo kazini ni hali inayotoka ya pale ambapo mtu au kikundi cha watu wanapo kuwa na mtazamo au hali ya kushambulia kudhalilisha na kushinikiza mwingine kazini Hali hii inaweza kutokea katika biashara yangu ya kila siku ambapo kuna mizozo ya kimaadili mikakasi ya kazi au hata mashindano yasiyokuwa na uwazi katika nafasi ya kazi katika muktadha wangu wa biashara na nashambulia tatizo kasini naweza kumaanisha hali fulani ya shinikiri. Hii ni njia ya kushambulia anbayo natumia. Kwanza migongoro ya kazi. Hii naweza kuwa ni migogoro katika wafanyikazi ya, kati ya wafanyikazi na meneja. Migogoro hii naweza kutoka kutokana na kutoelewana. Hii ni hali naweza kuathiri utendakazi wa kazi na ufanisi bora. Pili, unyanyasaji wa kijinsia. Hii ni hali ambapo wafanyikazi wanakutana na unyanyasaji au kubaguliwa kutokana na jinsia rangi ya ngosi na madini. Tatu, shinikizo na vikwazo. Katika biashara ya kila siku wafanyikazi wanaweza kujikuta wakiwa chini ya shinikizo kubwa la kazi hasa ikiwa ni biashara enye malengo makubwa. Nne kutokuwa na usawa wa majukumu. Katika baadhi ya biashara kunaweza kuwa na mgawanyo usio sawa na majukumu na kazi.

Na tumia data ya simu siwezi kutumia wi-fi kwa sababu sina kifaa cha kuunganishwa na iyo kwa kawaida data ya simu ni raisi na inauraisi wa kutosha kwa kasi ni kama kusungumza mtandaoni wa kutafuta video fuku Pia kuna baadhi ya mpango ya data ambayo inatoa matumizi ya bei nafuu Lakini wi-fi ya mara nyingi ni bora kwa kasi kubwa na matumizi mengi saidi.

Ni muhimu kuanza kwa hatua muhimu ambayo itanisaidia kuanzisha na kuendelesha biashara Kwanza nafanya utafiti wa soko Natambua ni nani wateja wangu katika hiyo biashara na wanaitaji nini na changamoto gani nitakutana nazo Pili naonda naunda mpango wa biashara nafanya maelezo ya biashara dhamira na mauno mkakato wa soko bajeti na garama Tatunatafuta maji. Natafuta fedha sitakazo saidia kuanzisha biashara inaweza kuwa kupitia mikopo uwekesaji kutoka kwa familia au marafiki Nne napata vibali vya biashara nahikisha biashara yangu imejiandikisha kisheria Tano nachagua mahali bora kwa kuanzisha biashara Ikiwa biashara ni biashara ya duka au ofisi mtandaoni nahakikisha nimechagua mahali ambapo wateja wataweza kuifikia kwa uraisi.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua ina umuhimu mkubwa kwa mazingira na kwa maisha ya kila siku. Inasaidia mimea kukua, huongeza kiwango cha maji kwenye maziwa na mzinga na pia husaidia kuleta mabadiliko kwenye hewa. Mvua pia ina manufaa ya kipekee kwa kusafisha anga kupunguza joto wakati wa msimu wa joto. Pia, kwa upande mwingine, mvua pia inachangia kuhimarisha mazingira ya wanyama na vumbembe hawa. Vingine kwa kuwapa chakula na makazi, hivyo ni mvua, hivo mvua ni sehemu muhimu ya mvunguko wa maji na ni muhimu kwa afya ya dunia kote.

Malengo yangu katika kasi yangu ni kusaidia watu kwa njia yenye manufaa ya kila siku. Kwanza kutoa msaada waaraka wa haraka na bora. Hii inahusisha kutoa majibu sahi na maswali ya changamoto zinazotokesa Pili kuboresha uzoefu wa wateja. Inasaidia wateja kupata vitu ambazo sinakuwa za bora. Katika biashara ili waendelee kuwa na vitu vinavyowasaidia. Tatu, najifunza kuboresha kila wakati. Najifunza kupea wateja, huduma, zilizofaa, kila siku na kujifunza kutoka kwao kwa kuona mambo wanayosemi. Nne, nafanya kazi kwa usahihi. Napea, na kufanya kazi kwa uharaka na kwa ufanizi ni kupunguza gharama na kuongeza faida. Huku nikizingatia ubora wa bidhaa.

Kushugulikia udhaifu kasini ni chambo la muhimu sana. Njia ambazo natumia kushugulikia udhaifu kasini moja ni kujua na kukubali udhaifu wangu kama najua maeneo gani ninaposhindwa na ninahitaji kuboresha, hio ni hatua ya kwanza muhimu. Najua udhaifu wangu na itanisaidia kufanya maamusi bora kuhusu jinzi ya kuiboresha Pili, nafanya mafunzo na kuongeza ufanisi kama nina udhaifu katika uchusi fulani kama file ufanisi wa matumisi ya programu fulani au uongozi, pasi nafanya mafunzo au kosi saidi ili kuniwesesha kuporesha uwezo huo. Tatu, nachenga timu na kuomba msaada. Katika biashara, sio lazima nifanye kila kitu mwenyewe. Kama kuna maeneo nahisi, siwezi shugulikia nikiwa pekeangu nashirikiana na wenzangu au timu. Hii inaweza kuwa njia ya kuboresha udhaifu wangu kwa kutumia ngufu ya wengine.

Padi ya mbinu ambaso, tinaweza kunisaidia kuongeza usalishaji katika biyashara ni kuporesha usimamisi wa wafanyikasi. Pili ni kutumia teknolojia pora. Kutumia fifa pora ya teknolojia, inaweza kusaidia kuongeza usalishaji kwa kupunguza itaji lakasi la mikono na kuongeza usalishaji wa usalishaji. Tatu kuporesha mchakato Inaitajiga kufanya dhatmini na kujua tuwa mpaso ni mchakato katika ushalishaji na kupaini sehemu ambazo kuna kupotesa muda au rasilmali Nne ni kuboresha mawaziliani Timu zinaso shiriki vizuri huwa na wezo wa kutatua matatizo haraka na kuondesha kazi kwa ufanisi saibu.

Nimi ninapenda chai sana. Chai inaladha nyingi na inaweza kupikwa kwa namna tofauti kulingana na mapendeleo ya mtu. Chai ya maziwa, chai ya rangi na chai ya mitishamba ni kama ya tangawizi or miti chai. Napenda chai kwasababu inatoa joto na utulivu. Hasa wakati wa asubuhi na baada ya usiku ndefu. Kila aina ya chai ina faida yake kama vile chai ya kijani wenye anti oxidants au chai ya tangawizi ambayo ni mzuri kwa tumbo na kinga ya mwili Mimi napenda sana chai hasa wakati ambapo nimechoka naikunywa ili kufanya mwili ikuwe imetulia zaidi.

Mimi naweza napenda kukimbia. Kimbio ni njia nzuri ya kujenga afya ya mwili. Kujitolea na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine kuna faida nyingi ya kukimbia mfano inasaidia afya ya moyo. Kukimbia ni njia nzuri ya kuimarisha moyo na mfumo ya mzunguko wa damu. Pili kupunguza mzongo inasaidia kutolewa Kwa homoni za furaha ambazo hufanya mtu ajisikie vizuri. Tatu kuongeza nishati. Ingawa inaweza kuonekana kinyume. Kukimbia kunaweza kutoa nguvu na kufanya mtu kuwa na umakini zaidi katika shughuli za kila siku. Pia inasaidia kujenga nidhamu. Kukimbia mara kwa mara inahitaji kujitolea na nidhamu.

Napendelea habari za mtandaoni zaidi. Habari za mtandaoni ni rahisi kufikiwa na unaweza kusoma habari mpya kwa wakati halisi pia mtandao inakupa fursa ya kuchagua vianzo mbali mbali vya habari kutoka kwa blogu, tofauti na mtandao za kijamii. Hii nafanya iwe rahisi kupata mtazamo wa aina nyingi juu ya tukio lolote. Pia, habari mtandaoni zinakuja kwa njia ya video, picha na maandiko. Kwa ivo, inakuwa raisi kuelewa na kufurahia.

Mimi napendelea tishati, tishati ni vizuri kwa sababu ni rahisi kuvaa na inaonekana vizuri kwenye kila aina ya mavazi, unaweza kuzivaa na suruali za jeans, khaki au hata kaptura kwa muonekano wa kisasa Zaidi ya hayo tishati ni rahisi kudumisha na inapatikana kwa aina nyingi za michoro rangi na mitindo, inatoa uhuru wa harakati na unaweza kuzichanganya na vitu vingine kama koti jaketi kwa kuongeza mtindo.

Mimi na shiriki katika jamii katika kushauri vijana Kwanza na washauri kuhusu mambo kama moja kujitolea Kuna mashirika mengi yanayohitaji msaada wa vijana kama vile vyumba vya watoto yatima vituo vya afya au mashirika ya mazingira Hii njia nzuri ya kusaidia jamii yako kwa kufanya kazi muhimu bila malipo nawasaidia kwa maarifa Ikiwa unaujuzi wa masomo fulani, unaweza kutowa msaada kwa wanzako kwa kufanya masomo za ziada na kuwasaidia kuelewa masomo wanayo shindwa. Tatu, na wafunza kuhusu kujitolea kwenye shughuli za utamaduni na sanaa. Ikiwa unapenda sana mchezo, naweza kujitolea kusaidia kuaanda na kutekeleza shughuli za kijamii za utamaduni.

Olimpiki ni tukio la kipekee na lina mcheso mingi ya kufutia. Mimi nachesa mcheso wa napenda mcheso wa riyama. Mmoja ya mcheso ya olimpiki ninayo penda saidi. Mcheso huu ni wa kipekee kwa sababu unaonyesha kasi, ngufu na ustadi ya wachesaji. Katika mbio mbalimbali kama 100 meters, 200 meters na 400 meters. Pamoja na kuruka na kutupa ni ajapu kuona wachesaji wakifanya kasi kwa bidii na kupigania medali kwa ajili ya inchi sao. Pia natamani kuona mashindano ya mbio ya marathon ambapo wanariadha wanatembea umbali mrefu sana. Mcheso wa akili na mwili ambapo unahitaji ustahimilifu mkubwa na nidhamu.

Fanikio ambayo nimeyapata kasini ni kadha wa kadha, kwanza nimeweza kupanua mtaandao wa wateja, kuanzisha uhusiano msuri na wateja, kuanzisha uaminifu na kuendelea kupata wateja wapya ni ni mafanikio makubwa. Pili nimeweza kujenga plant ya imara. Kufanikiwa kutambulika kwa bidhaa au huduma yangu kwenye soko na kujenga jina linalojulikana sana Tatu, nimeweza kuwa na usimamizi bora wa fedha. Mafanikio katika biashara pia yamehusishwa na uwezo wa kusimamia rasilimali sa kifedha vizuri. Nne, nimeweza kuongoza mauzo. Hii ni pamoja, hii ni moja ya malengo kuu ya biashara yote. Mafanikio yameweza kupimwa na kuangalia jinzi mauso yanavyoongezeka kwa muda na jinzi biashara inavyoweza kushindana na washindani wake.

Kusubiri kwenye mistari ni hali ya kuchoka sana. Kusubiri katika mistari inaweza kuwa na mvutano na wakati wa nafasi. Muda unachelewa na hali ya kila kitu kinachelewa. Inaweza kuzuia wasiwasi. Hata hivo, kuna aina fulani ya uvumilivu pia inajitokeza kwa wale wanayozuia. Wamezoea kutulia kwa muda mrefu. Unaweza kujua kwamba ulikuwa kwenye msari wa muda mrefu na ukajikuta unaanza kuwa na wasiwasi. Au labda wakati mwingine ulikuwa tu unacheka na kufurahi kwa sababu ulikuwa na mtu wakufurahisha aliye karibu na wewe. Hali hizi zote ni sehemu za kile kinachojulikana kama kusubiri.

Kinachonifanya nifurahi ni kuona watu wengi wakielewa na kupata msaada kutoka kwangu hasa ni napofanya kasi au biashara. Hii inaweza kuwa ni kumsaidia mtu kupanga visuri au kutoa wazo ambalo linaweza kuleta mabadiliko mazuri kwenye biashara yake ya kila siku. Kwa mfano, kama mtu ana biashara ndogo kama duka la kuusa bidhaa na akahitaji msaada katika kupanga pei, kutafuta wateja na kuporesha huduma zake, ni furaha yangu kuona watu wanapata suluhisho ambalo linafanikisha malengo yao. Kwa upande mwingine, raha yangu kubwa ni kuona watu wakijua mbinu bora ya kuendesha biashara kama chinsi ya kutunzauhusiano mzuri na wateja au chinsi ya kutumia mtandao ya kijamii kuendeleza biashara yao.

Mabadiliko kazini ni mchakato wa kubadlisha au kurekebisha mbinu mchakato au utamaduni wa kazi katika shirika au kampuni ili kufikia malengo mapya au kuboresha ufanisi wa biashara mabadiliko haya yanaweza kuwa yaaina mbalimbali kama vile mabadiliko katika teknolojia muundo wa shirika wa watu mabadiliko katika sera na mbinu ya uongozi izi ni aina zenye mimi hutumia kushambulia mabadiliko kazini. Kwanza mabadiliko ya kiteknolojia. Teknolojia mpya inapoingia kampuni nyingi ujisitete kuboresha mifumo yao na kutelekeza sana mpya ya biyashara. Pili mabadiliko ya kimkakati. Kampuni zinaweza kubadilisha malengo yao ya biyashara ili kufikia soko jipia. Tatu mabadiliko ya utamaduni wa shirika mabadiliko ya utamaduni yanaweza kuwa ni kuanzisha kuanzia mpya au kufanya kazi kubadilisha jinsi wafanyikazi wanavyo shiriki kuwasiliana.

Nimi ningependa kufuga mbwa mbwa ni minyama wakufugua ambaye anapendwa sana duniani kote kwa sababu nyingi saa nini wanapendwa wao ni wanyama wakipekee kwa sababu wanatoa furaha na uaminifu kwa familia zao hapa vidokezo kuhusu mbwa na kwa nini nasipenda haina ya mbwa mbwa ni wanyama wa familia ya kanide na wanapatikana katika haina mbali mbali ya rangi Pili, unangalia jinsi mbwa anaonekana, mbwa anaweza kuwa na nywele fupi au refu, au rangi ya manyoa ambayo, naweza kuwa nyupe kahaunya, au rangi tofauti tofauti, naangalia tabia na mwenendo, mbwa ni wanyama wenye uaminifu na wanajulikana sana kwa uhusiano wa mzuri na binadamu, mara nyingi uwanyesha upendo kwa familia zao. Tena, kuna vitendo vya kuchekesha, mbwa wanatabia kuchekesha kwa mfano, badhi yao hupenda kupinga mbisi kwenye madimbw na kuleta vitu kwa wamiliki wao.

Mimi napenda mbwa zaidi, wao ni wanyama wa ajabu sana, wanajulikana kwa uwaminifu wao, na kwa kweli ni kama familia kwa wengi, ata ingawa paka ni wakifahari na wapenzi wakujitegemea, lakini mbwa ni bora kwa kuwa wanapenda sana wapenzi wao, wanapenda mchezo na wana uwezo wa kutoa furaha kwa walio karibu na wao.

Mi napenda kunyoa sana. Kunyoa kunaweza kuwa njia nzuri ya kubaki na muonekano safi na dhaifu. Hasa kama unataka kuonekana mwenye makini au kama unachukia kuwa na nywele nyingi usoni. Pia wakati mwingine kunyoa kunaweza saidia kujisikia visuri saidi kwa kuongeza kujitambua na kuzuia irritations kwenye skin. Lakini baadhi ya watu upenda ndefu kwa sababu inawapa maonekano wa kipekee na kuongeza personality yao. Ndefu pia zinaweza kuwa nafaida katika kulinda ngozi yako kutokana na jua au baridi kari.

Apana, mimi siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha yangu kila siku. Kama vile, naitumia kutafuta habari kuwasiliana na watu na kufanya kazi. Na hata kujiburudisha yote yanahitaji teknolojia. Kwa mfano, ni vigumu sana kufanya kazi bila komputa au simu. Hata majibu yangu ya unaeza kutafuta kutoka kwa mtandaoni. Pia, kama ningekosa intaneti, siwezi kujua kinachoendelea ule mwinguni au kuwa na mazungumzo na watu bila kutoka sehemu mbalimbali. Teknolojia pia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila mtu. Ingawa ni muhimu kupata muda kupumzika mbali na screen ili isaidie katika mwili wako.

Na mambo ambayo nafanya ili kushirikiana na timu ni kama kufanya kazi kwa ushirikiano. Kila mshiriki katika timu anakua na jukumu la kuchangia mawazo ujuzi na rasilimali ili kufanikisha malengo ya biashara. Pili nawasiliana kwa uwazi. Kuwasiliana ni ufunguo wa mafanikio ya timu. Nahitajika kuwepo kwa mawasiliano wazi ya moja kwa moja kuhusu majukumu, malengo na changamoto. Tatu, naelewa na kuheshimu nguvu ya kila mtu. Kila mtu katika timu ana ujuzi. Uzoefu na mtazamo tofauti. Nne, inasaidia kuweka malengo wazi na ya pamoja. Timu inahitaji kuwa na malengo maalum yanayoweza kutumika na kufikiwa. Malengo haya yanapaswa kuwa ya pamoja ili kuhamasisha ushirikiano wa kweli na kuepuka mifutano.

Wakati mkuu wa mpira wa pesipoli ni moja ya mambo yanayofutia sana kwa wapenzi wa mcheso kwa sababu, mara nyingi huwa na matukio ya kushangaza. Mcheso ya kufurahisha na mambo ya kushindwa na ya kushinda ambayo yanaweza kubadilisha kila kitu kwa sekunde. Kwa mfano, unaweza kuwaona wachezaji wakifanya vitu vya kushangaza kama vile kufanya mambo ya ajabu au ata wakati ambapo mcheso unakua mkali na kila mtu anajitahidi kushida kwa juhudi zote. Uche ya mashabiki wakichangamka na kuunga mkono wa timu zao pia ni ya kipekee. Labda wakati mmoja wakushangaza ulio kwenye mpira ya pesipodi, ni ule ambapo mcheso anageuka kwa ghafla kwa sababu ya hitaji la kushinda au kwa sababu ya mabadiliko ya mcheso wa mwisho. Ata hivo kila mtu ana njia yake kuona na kufahamu mambo haya.

Ndiyo nimewahi kulima kidogo nilijaribu kupanda mimea kama mboga na matunda kwenye shamba ndogo hasa nilijikita kwenye kilimo cha nyanya na ponga na mboga za majani inahitaji uvumilivu mwingi na kujitolea lakini pia ni shughuli inayofurahisha kwa sababu unashuhudia matunda ya kazi yako ukulima ni bora sana katika jamii yetu nasaidia katika kuleta chakula vya tofauti tafauti na hata kusaidia katika kuendeleza teknolo economy yetu ya nchi.

Kukapiliana na kasi za garura kunaeza kuwa changamoto lakini ninanjia sa kusifanya kwanza napanga kipaombele naangalia kasi na kupanga kile kinachohitajika kufanywa kwa haraka saidi Pili, nakuwa na mpangilio. Ikiwa kasi ni nyingi sana, najifunza jinsi ya kutekelesa moja baada ya nyingine badala ya kujaribu kushugulikia sote kwa wakati moja. Hii itanisaidia kupunguza mchanganyiko na kuongeza ufanisi. Tatu, natafuta msaada. Ikiwa kasi ni nyingi na inahitaji msaada, siwesi sita kuuliza kutoka kwa wenzangu au mtu mwingine alieko karibu na mimi. Kasi nyingi za dharura sinahitaji ushirikiano. Nne naepuka kukaa kwenye mawazo ya msunguko. Mara nyingi, watu hupotesa muda wakifikiria jinzi ya kuanza kasi ngumu. Badala yake, fanya hatua moja kwa wakati mmoja.

Kumbukumbu inayonitisha zaidi ni wakati moja ambalo nilitembea kwenye giza, hiyo siku nilikuwa nimeshtuka sana. Hiyo giza huwa inakuzuia adi huwezi gundua kilicho kwenye kifuli chako, na hapo uko pekee yako katikati ya miti, na ambapo huwezijuwa nini inachoweza kutokea baadae. Kutembea kwenye giza ilinishtua sana na ikanitisha zaidi. Hii ilitendeka miaka tano iliopita. Wakati nilikuwa nimeenda kutembelea rafiki yangu. Lakini nikachelewa kidogo. Huu ulinifanya niikuwe na uwoga zaidi. Lakini sikufa moyo. Nilijitia nguvu juu hakukuwa na mtu yoyote wa kunisaidia.

Mimi nafanya mazoezi asubuhi na jioni. Umuhimu wake ni kuongeza nishati. Wakati wa asubui, mwili bado unahitaji kuamka na mazoezi husaidia kuongeza mtindo wa damu na kufanya mwili kuwa na nishati zaidi ya siku mzima. Pili, inasaidia katika kuongeza metabolism. Mazoezi ya asubuhi husaidia kuongeza kazi ya metabolism ambayo inaweza kusaidia mwili kuchoma kalori zaidi wakati wa mchana. Mazoezi ya jioni pia inasaidia mtu kuwa na nguvu zaidi. waKati wa jioni, mwili wako huwa na nguvu zaidi na unaweza kufanya mazoezi kwa kuwa muda mrefu au nguvu zaidi bila kuadhiriwa na uchovu wa siku hizi. Pia inasaidia kupunguza mzongo wa mawazo. Mazoezi ya jioni ni mzuri kwa sababu hupunguza mzongo wa mawazo baada ya kazi au shule.

Navyolea nywele yangu mara moja kwa siku, ina faida kadhaa kadha wa kadha, kwanza inasaidia kuzuia mchanganyiko wa mafuta na uchafu, kupika nywele kila siku husaidia kusafisha na kutoa mafuta yaliyo kusanyika kwenye ngozi ya kichwa, pili kuchochea mzunguko wa damu, kupiga nywele husababisha mtiririko wa damu kwenye ngozi ya kichwa, tatu kuleta nywele zisizo laini na changamoto. Kupiga nywele husaidia kutenganisha nywele kuondoa matatizo na kutopoka na kufanya ziwe laini zaidi. Nne zinazuia nywele kutuokeza. Kupiga nywele pia hutengeneza muonekano wa nywele zisizo na mchanganyiko. Hali inayosaidia kuzuia kutokea na nywele zilizo vunjika.

Ndiyo nimenunua tikiti za tukio mara kadhaa, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya tamasha mchezo au matukio maalumu kama sinema au mikutano ya shindano Kuna aina nyingi za tiketi kama zili za kiingilio za kawaida au za VIP ambazo huwa na faida za ziada kama maeneo bora ya kukalia au mikono ya karibu yanachukua Kuna tafauti kubwa kati ya kununua tiketi mtandaoni na kwa mwili. Mimi huwa napendelea kununua tiketi mtandaoni kwa sababu ni rahisi na unaweza kulipa kwa njia mbali mbali kama kadi za bengi au kupitia programu maalumu za malipo. Lakini pia unaeza kununua tiketi kwa mwili ambayo inafaida yake kama vile kuhakikisha umepata tiketi halali pia bila kushindwa kwa sababu ya kuchelewa tiketi.

Nimi napenda chakula chenye mafuta. Chakula chenye mafuta inakuwa na ladha nzuri sana. Chakula chenye mafuta mara nyingi utoa ladha tajiri na unyefu na ndiyo mana fyakula kama chips pizza pagas na chakula cha kukaanga ufuraishwa sana. Kwa upande mwingine, mafuta ni muhimu kwa mwili. Lakini ni muhimu pia kuhakikisha umepata mafuta bora kwa yale yanayopatikana katika mafuta ya misietuni, avocados na pweza. Mafuta haya ni ya afya kwa mwili na yanafirutupisho muhimu kama omega 3 fatty acids. Chakula ikiwa imejaa mafuta yasiyofaa kama vile mafuta ya kupikia. Yanayotumika mara nyingi kwa kukaanga inaweza kuwa na athari mbaya kwa afya hasa kwa kiwango cha nju Hivyo, chambo muhimu ni mchanganyiko mzuri wa chakula yenye mafuta bora na vyakula vya afya.

Ndiyo, kuna mambo mengi ambayo ni ya thamani kwangu, lakini kitu cha umuhimu zaidi ni uaminifu. Uaminifu ni mzigo wa uhusiano wa kolumi na kujenga mazingira ya amani na ushirikiano. Kwa mfano, kwenye urafiki au familia, ikiwa kuna uaminifu, kila mtu anajuwa kwamba anaweza kutengemea mwingine bila hofu ya kudanganya au kuachwa. Uaminifu pia ni muhimu katika kujenga hadi yako kibinafsi. UKIwa na uaminifu, watu watakuheshimu zaidi wanaweza kukuwamini kwa mambo makubwa. Ina kuwezesha kufikia malengo yako kwa urahisi, zaidi na pia inaongeza fura na utulivu wakiakili. Kwa kifupi, uaminifu ni kitu cha thamani sana kwangu.

Wakati wa mapumziko wangu mchana mimi napenda kuogelea kuogelea ni moja ya shughuli amba bora ya kujiburudisha na kujitunza kuogelea ina manufaa mengi kama inanisaidia kupumzisha mwili na akili kuogelea husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza akili maji yanapo zunguka huwa na athari za kutuliza na pia kufanya hisia zako ziwe na utulivu Pili inajenga nguvu ya mwili kuogelea ni mazoezi ya mwili mzima maana yake ni kwamba inahusisha vikundi vingi vya misuli Tatu husaidia kuboresha afya ya mwili mazoezi ya kuogelea ni mazuri kwa mwili kwa sababu inaboresha upumuaji na kupunguza athari ya magonjwa ya mwili.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinanifanya nijisikie vizuri na kilaini. Kuta zina rangi nyeupe ambazho ufanya chumba kiwe na mwangaza na kuonekana wazi. Hii ni rangi ya utulivu na inafanya kila kitu kuonekana safi na rahisi. Kitanda changu kiko katikati ya nyumba na ni starehe sana. Kina mto na blanketi laini hivyo ni pahali pazuri pa kupumzika baada ya siku ndefu. Nikiwa nipo kwenye kitanda changu naweza kuona mandhari ya nje kupitia dirisha langu hapo mara nyingi naona miti ya kijani kibichi na anga ya bluu inanifanya nijisikie kama niko mbali na machafuko ya kila siku Ninachopenda zaidi chumbani mwangu ni utulivu wa Hapa ni mahali ambapo naweza kufikiria kupumzika na kujitunza kimahaba bila kelele za nje.

Kipaumbele kasini kwa mawasiliano katika mukudada wabiashara ni muhimu sana. Hapa ni kipengele ambaso ni zaamzingi kwanza mawasiliano ya wasi ya moja kwa moja. Mawasiliano ya wasi katika miongoni mwa wafanyikasi na wadau wengine ni muhimu ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anajua majukumu yake na matalajio. Pili, ufanisi wa mawasiliano. Katika ulimwengu wa kisasa wa biashara, matumizi ya teknolojia katika mawasiliano ni muhimu sana. Tatu, mawasiliano ya kisasa. Biashara nyingi sasa zinatumia mitandao ya kijani na teknolojia mpya kama chatbot hivi kuwafikia wateja kwa njia rahisi na ya haraka. Nne, mawasiliano ya kibiashara na wateja. Mawasiliano ya huduma kwa wateja, kipaumbele juu ya biashara yoyote. Wateja wanahitaji kujisikia wakiwa na thamani.

Mfanyabiashara bora ambaye ninamjua anaitwa Samuel na yeye ni mtaaluma mtaalumu wa kuuza vitu Samuel ni mfano mzuri wa jinsi mfanyabiashara anaweza kuwa na mafanikio kwa kufuata mikakati bora ya biashara na kufanya kazi kwa bili, sababu ambayo inanifanya nipende Samuel ni kuwa Samuel ana sifa mzuri kwa sababu ni mtu anayejua biashara yake vizuri Anaacha mambo yoyote kwa bahati nasi Kila kiti anachouza kinakuwa cha kipekee au cha ubora wa hali ya juu anajua jinsi ya kutoa huduma kwa wateja wake na kuhakikisha wanaridhika Pia ni mtu mnyenyekevu, ambaye ni daima anasikiliza mawazo ya wateja.

Wakati stima wangu unapokatika natumia jenereta hizi ni mambo ninazozingatia wakati natumia jenereta kwanza naakikisha kwamba jenereta iko mbali na nyumba yangu jenereta inahitaji hewa nzuri na ya kutolea moshi hivyo ni bora kuiweka nje mbali na nyumba ili kuepuka kukolea moshi wa carbon monoxide pili najua uwezo wa jenereta yangu Nahakikisha kuwa jenereta yangu iko na uwezo wa kutosha kutoa umeme kwa vifaa ninavyotaka kuvitumia tatu nahifadhi mafuta kama natumia jenereta kwa muda mrefu nahakikisha kuwa kuna mafuta ya kutosha ili isinikatishe katika kazi Nne nahakikisha kuwa nisiwe na umeme wa moja kwa moja kutoka kwa gridi na jenereta. Ikiwa natumia jenereta nahakikisha kuwa nimeunganisha ipasavyo na hakuna njia inayounganisha jenereta moja kwa moja na gridi ya umeme Kwani hili linaweza kuleta adhari kubwa.

Ndiyo napenda chakula cha haraka ni rahisi haraka na linapatikana kila mahali Chakula cha haraka kama pacha, pizza, fries ina ladha nzuri hasa unapo itaji kitu cha chakula haraka au wakatu uko a na njana huna muda mwingi Pia ni nzuri kwa mikusanyiko au baada ya mchezo au kazi nzito Chakula cha haraka huwa raisi kupatikana na huwezi ngoja zaidi before ukule.

Kumbukumbu niilionayo ya utotoni ni kama nilikuwa napenda sana kuenda shambani ama kwenye bahari la familia Nilikuwa napenda kutembea na marafiki zangu kwenye mta nikiwa na furaha isio kifani. Kumbukumbu kama hizo silinifanya nijikumbushi, jinzi nilifyokuwa na furaha pila kuwa na waziwazi kwa mambo ya sasa. Ninapokumbuka naweza kufurahi sahidi. Nakuwa na nostalgia au hata uzuni kidogo wa kudhamani kurudi katika kipindi hicho.

Nawasiliana na watu katika njia tofauti tofauti kwenye mazingira ya bizashara Kwanza mawasiliana ya kielekroniki njia rahisi ya haraka ya kuwasiliana hasa kwa maile so rasmi au taarifa za haraka Pili katika mikutano ya moja kwa moja Mikutano ya uso kwa uso inatoa nafasi ya kuwasiliana na kina Kwa kina zaidi nakujenga uhusiano wa kibinafsi Tatu makutano ya kikundi Kwa timu au makampuni makubwa mkutana ya kifundi ni njia nzuri ya kwasisha mawazo kufikia maziniwe kwa pamoja na kunata maoni mbali mbali pamoja.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema Kwa sababu asubuhi ninapata utulivu umakini na nishati ya kwanza siku yangu kwa bidii Hii inanipa fursa ya kupanga mipango yangu kufanya mazoezi au hata kusoma bila usumbufu Hivyo kwanza siko kwa mwelekeo vizuri na mkusanyiko ulio bora zaidi.

Kinyuaji ninachokipenda zaidi ni chai. Hasa napenda chai masala. Chai ya rangi ya dhahabu yenye viungo kama tangawizi mdalasini karafu na pilipili manga. Inapochemshwa kwa maziwa kidongo na sukari hunipa utulivu na faraja ninapokunywa. Siku zote uinania asubuhi kwa kunikumbusha nyakati nzuri na wakati wa mchana hunipa nguvu ya kwanza tena Harufu yake nzuri na ladha ya viungo hunifanya nijisikia tu kwenye nyumbani hata nipo mbali kwa kuweli kunywa chai kwangu sio tu kunywa kinyuaji ni desturi ni pumziko na njia ya kujikumbusha upole wa maisha.

Mimi kaso ni kasi ninayoidhamini zaidi ni biashara ya huundaji na usambazaji wa elimu ya kisasa na mafunzo mengi katika shule tofauti tofauti. Hii inalenga kutatua chango muhimu katika dunia hii. Uwezekano wa elimu na upatikanaji wa uchuzi unaostahiki soko. Biashara yangu inabadilisha maisha kwa njia moja au nyingine. Elimu ni ujuzi na ni mzingi wa kujikomboa kiuchumi. Kwa kutoa mafunzo, biashara hii inawezesha watu kuwa na ustadi inayowaweka katika nafasi ya ajira au ujasiri mali. Pia, inajenga mfumo wa dhamani endelevu. Biashara inaleta mapato bali pia inajeenga njia ya watu katika jamii wapate ujuzi ambao wanaweza kuendeleza uchumi.

Mimi naishi ndani ya miti, chumba yangu ni ndongo chenye rangi nyeupe, ukiangalia kwenye dirisha langu, unaona matawi ya majani ya kijani kipichi, na wakati mwingine ndege wanapita kwa haraka sana. Dani kuna vitabu, meza ndogo na taa chikoni na ipenda nyumba yangu sana. Nyumba yangu pia ikona rangi nyeupe katika ukuta wa nyumba. Ina nisaidia kufanya nyumba iwe na muangasa nzuri na kufanya nyumba iwe ya kufutia. Rangi nyeupe inanipa utumifu na fikra safi. Hata ingawa chumba niki ndogo kina hisi kama ulimuengu wote ni kwangu.

Asubuhi nafanya shughuli zifuatazo kulingana na mahitaji yangu. Kwanza, nanywa kiamshakininywa iliyo na vitamini na mishati ili kuanzisha siku. Pili, nafanya mazoezi kama yoga na mikono kufanya mazoezi ya mikono na kutembea kwa dakika 20 ivi. Tatu, napanga mpangilio ya siku. Naangalia malengo yangu ya hiyo siku na kuangalia kazi silizo za muhimu ambazo zinafaa kutangulia kufanywa siku hiyo. Nne, nasoma fikra zangu. Nachangamsha akili kwa somo au meditation. Hii inanisaidia sana kutulia na kuwa tayari kuanza siku inayofuata nikiwa na ujasiri na nguvu kabisa.

Ndiyo mimi ninawafahamu majirani zangu kwa kiasi fulani kwa sababu ninaishi katika jengo na horofa na kusanyika wote wengine wachache mara kwa mara kwanza familia ya kwanza wanao ni ya salim na fatuma wana ndoa yenye watoto wawili salim dereva wa taksi na fatuma anafanya kazi ya dukani pili ni bibi ya saina mke mzee anayeishi peke yake mara nyingi hunisaidia kununua vitu dukani anapokuenda. Tatu ni na Daudi. Daudi ni kichaina mwanafunzi wa chuo anaishi na roommate yake huwa tunashiriki pakiti za WIFI ya wakati moja. Nne kuna familia YA tatu, mheshimiwa na bii John, wazee wenye utulivu. Ninajua majina na shugli zao za msingi na kuna tabia ya kusalimia na kubadisha habari nyepesi pia tunashiriki taarifa muhimu kuhusu usalama na matengenezo ya jengo.

Nimefanya kazi ya kujitolea kwa miaka kadhaa, moja wapo ya miradi niinayoipenda zaidi ilikuwa kusaidia katika kituo cha chakula cha jamii food bank. Kazi yangu ilikuwa kupanga na kusambaza vyakula kwa familia zenye mahitaji. Pili, kufundisha ujuzi wa kifedha kwa vijana katika mtaa duni kuwafunza jinsi ya kutumia fedha na jinsi ya kutafuta kazi inayowapea fedha bora tatu ninawasaidia katika kuandika cv na mahojiano ya kazi kwa wale waliokosa ushiri anjira mimi ninawasaidia kuandika cv ili watakapo tafuta kazi wanawezapata kazi kwa urahisi sana.

Kiongozi mzuri anahitaji mchanganyiko wa sifa za kibinafsi, ujuzi na kiutendaji na uwezo wa kuongoza watu. Baadhi ya sifa ni kama, uadilifu na uwazi. Kuwa mwaminifu na mwenye maadili na anayefanya maamuzi kwa haki. Kuwa wazi katika mawasiliano na kuchukua mjukumu. Pili, uwezo wa kusikilizana na mawasiliano. Kusikiliza kwa makini dhana na maoni ya wafwasi. Pili, kuwasilisha mawazo kwa uwazi na ufasaha. Tatu, kutoa ushauri na uwezo wa kuhamasisha. Kwa mfano, mzuri kwa matendo na mweneni. Kuwa na ticha ya kuanganisha watu na kuwahamasisha kufikia malengo. Nne, uwezo wa kufanya maamuzi. Kuchambua hali kwa ufasaha na kufanya maamuzi kwa wakati waki.